Kwa kweli, kusubiri kwenye mstari kunanifanya nijihisi mchanganyiko wa hisia. Wakati mwingine nahisi kuchoka, hasa kama mstari ni mrefu na unaenda pole pole. Lakini pia najaribu kubaki mtulivu na mwenye subira. Kwa sababu kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku. Mara nyingine ninatumia muda, muda huo kufikiria, kuangalia simu yangu au kuzungumza na watu walio karibu nami. Kwa jumla sipendi sana, lakini nimejifunza kuikubari.

Ndote yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha na kuwa na athari chanya kwa watu wanao nizunguka. Natamani kujenga maisha mazuri kupata kazi ni nayoipenda na kuweza kusaidia familia yangu na jamii kwa jumla. Pia ningependa kuendelea na masomo kukuza vipaji vyangu na siku na siku moja kuwa mfano mzuri kwa wengine.

Mwezi ninaopenda zaidi ni Disemba, naupenda kwa sababu mara nyingi huja na likizo, iko na sherehe na pia iko na muda wa kupumzika. Pia ni wakati ambao familia hukutana zaidi na watu wengine, na pia Disemba hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kujiandaa kwa mwaka mpya kwa ujumla.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani napenda kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Naweza kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kuzungumza na familia pia. Wakati mwingine nasoma au kutumia muda pekee yangu kufikiria kwa sababu nyumbani hunipa amani na hunifanya nisikie huru na mwenye furaha. Nikiwa nimetulia na nikifanya mambo yangu.

Kitabu ambacho ninakipenda ni kitabu cha biblia. Huwa nashiriki kitabu hiki kanisani na ndiyo maana nakipenda. Inaongea kuhusu historia ya watu ambao waliomwamini mungu na kumtegemea. Mhusika mmoja ambaye ninamkumbuka ni Ibrahimu. Na pia ni rafiki yangu aliyeshauri nikisome. Na pia kukatokea vitabu zingine pia naweza kuwa ningependa kuzisoma.

Kwa kawaida huwa nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Hasa jioni au siku. Lakini siku nikiwa nimetumia sana simu au kompyuta naweza kuchaji mara mbili. Ninapenda kuhakikisha kifaa changu kina chaji ya kutosha ili nisikatishwe na shughuli zangu. Hii ni kunisaidia kuwa tayari muda wowote.

Jumla napenda kuandika kwa kompyuta. Ninaipenda kwa sababu ni haraka, rahisi, kuhariri na kunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono hasa ninapotaka kufikiria kwa utulivu au kuandika kumbukumbu binafsi. Kwangu, vyote binafsi yake kulingana na hali.

Ndiyo, wakati mwingine naweka picha zangu mtandaoni, hasaa kushiriki matukio mazuri ya kumbukumbu maalum. Hata hivyo, huwa nachagua kwa uangalifu picha ninazoziweka kwa sababu napenda kulinda faraga yangu. Kwangu mitandao ya kijamii ni ya kushirikiana na kuwasiliana, lakini pia ni muhimu kukua mwangalifu.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni kama watu kutoshirikiana na wafanyikazi wale wengine, unapata kuna mtu labda anataka kujfanyia kitu peke yake, hataki kushirikiana na wengine. Changamoto ya pili ni unapata kwamba kazi ni nyingi sana na malipo pia siyo hile inastahiri. Changamoto ingine pia ni.

Ninahifadhi data yangu sehemu tofauti kwa usalama zaidi. Ninatunza baadhi kwenye kompyuta au disk ya nje. Na pia huwa natumia hifadhi ya mtandao ili nisizipoteze. Njia hii hunisaidia kupata data yangu kwa urahisi na kuilinda endapo kifaa kinapopata tatizo. Kukihifadhi nakala ni jambo muhimu sana kwa maisha.

Ndiyo, napenda kukula popcorn. Ninazipenda kwa sababu ni rahisi, ni nyepesi na inaladha nzuri hasa nikiangalia filamu. Mara nyingi, huwa naifanya iwe vitafunio vyangu ninapopumzika. Huwa inanipa furaha ndogo na hujifanya pia nisikie huru. Na ni tamu zaidi, pia. Kuzikula zikiwa zimepikwa.

Kwa ujumla, ninazichukulia dhamiri zangu za kazi kama fursa ya kujifunza na kuboresha. Kunisaidia kuelewa nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo, ninaona ni muhimu kwa maendeleo yangu. Kwa sababu hunipa mwelekeo na motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi.

Ninapendelea zaidi mfumo wa android. Ninaipenda kwa sababu ni rahisi kutumia. Inaruhusu kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Na ina aina nyingi za simu za kuchagua. Pia napenda kuwa na uhuru wa kupakua programu na kupanga simu yangu kwa mtindo ninaupenda. Kwangu, android hunipa urahisi na ufanisi kuliko hizi zingine.

Mtena ikiisha mimi huwa natokea kazini. Huw anafika pale kwa nyumba saa kumi na moja unusu. Kwa upande wangu hakuna sherehe huwa napenda kuzifanya jioni kwa maana na huwa nimetokea kama nimechoka. Nikifika mimi naoga halafu najitayarisha kupika chakula cha jioni. Huwa nahisi furaha wakati wa jioni kwa sababu siku yangu imekua ya amani na imekua siku ya kukamilika vizuri.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Ninaipenda kwa sababu hunisaidia kutulia kunyoosha mwili na kupanguza msongo wa mawazo. Baada ya yoga, hujisikia mwepesi na mwenye amani. Ni mazoezi kwa mwili na pia kwa akili. Na yoga huwa inapendwa na watu kwa jamii. Kwa sababu, bila yoga, hatuwezi tukafanya mambo mzuri.

Kwa kawaidi nafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku, huwa natenga muda maalum ama asubui au jioni kulinkana na ratiba yangu. Mazoezi unisaidia na afya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Kwa wakati mwingine napumzika siku moja, lakini hujaribu kukua na muendelezo.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Kwa maana nyama ya kuku hukuwa tamu na pia nyama ya kuku hukuwa rahisi kupika. Nyama ya kuku ukipika na kitoweo yoyote huwa inaingiana vizuri. Iwe ni ugali ama ikuwe ni wali. Nyama ya kuku pia kuipata ni rahisi. Sio nyama unaeza ikosa dukani.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Ninaipenda kwa sababu hunisaidia kupumzika na kufurahia. Wakati mwingine kufikiria kwa haraka, huwa nacheza hasaa ninapokuwa na muda wa ziada au pamoja na marafiki. Michezo ya video hunipa burudani na kunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo. Kwa hivyo ninaipenda kabisa.